Nini kinacho kufanya ucheke kitu ambacho kinanifanya nicheke ni kwa kuwa kucheka ni kitu ambacho kizuri kwa afya inakusaidia kuondolea mawazo inakusaidia ata kuendelea vizuri katika maisha na kujuana na watu vizuri ama kuhusiana nao kwa kuwa watu hupenda mtu anayecheka kuliko mtu anayenuna.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Katika kazi yangu ningependa kufikia katika kuwa meneja kwa kuwa ninahisi nina uwezo kwa kiongozi wa wengine kwa kuwa inasemekana huwezi kuwa kiongozi wa wengine kama we si kiongozi wa wewe mwenyewe kwa hivyo naskia au ninahisi kuwa ninaezakuwa meneja katika kazi yangu.

Je unapenda asali ndiyo napenda asali kwa kuwa asali ni tamu kwanza wakati imetumika katika mkate au hata kwa kazi nyingine pia watu wanazitumia katika kutengeneza nyuso zao pia asali yatumika kutengeneza nywele kwa hivo napendelea asali au napenda kula asali na pia kuitumia katika matumizi mengine.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Mara nyingi mchana nakula ugali na nyama kukua hiindio chakula mwili itakuwa rahisi kusiaga na pia hiindio chakula rahisi kupata na pia ni rahisi kupika kwa hivo mara nyingi chakula nikulacho ni ugali na nyama.